Ndoto yangu kubwa ni kufanikisha maisha yangu kikamilifu, kuwa na mafanikio katika kazi yangu na kuishi maisha maana na furaha. Ningependa pia kusaidia watu ambao hawajiwezi, kueneza upendo na amani na kuwa na familia yenye afya na furaha.

Napenda kupiga picha, napiga picha mara kwa mara, napenda kupiga picha napokula vyakula vizuri mahali tofauti na mahali pageni napenda kupiga picha napovaa nguo nzuri na naposafiri mahali pageni napenda kupiga picha sana.

Mara mingi napenda kucheza na marafiki wangu wa karibu au ndugu zangu. Kushirikiana nao hunifurahisha na kufanya nijisikie furaha. Pia kucheza pamoja hutuunganisha na kutufanya tufurahie muda wetu wa bure kwa pamoja. Napenda kucheza na marafiki na ndugu.

Siku yangu ya kuzaliwa mi husherehekea na marafiki pia na familia yangu. Siku hiyo sisi hupika na pia keki sisi hununua. Ambao ilipita nilipata zawadi ambazo nilikuwa nahitaji na ambayo ina haja tena naezataka kupata simu mpya. Hiyo siku ni ya dhamana sana.

Mimi natumia wi-fi kwa sababu ni rahisi haraka na haina gharama nyingi kama data ya simu hata hivyo ninapokuwa nje na sina wi-fi huwa natumia data ya simu kwa dharura ili kuwasiliana na kupata taarifa muhimu.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kuamini mungu, kuomba na kuishi maadili mema. Dini huniongeza kufanya mema, kuheshimu wengine na kuwa na amani moyoni. Napenda kuwa mwenye roho nzuri kwa sababu napenda mungu.

Ndio, napenda kutumia video kwa mawasiliano kama vile kupiga simu za video au kushiriki mafunzo. Hii hunisaidia kuona uso wa mtu, kuelewana vizuri na kufanya mawasiliano kuwa karibu zaidi hata kama tupo mbali kijiografia.

Ninajihisi vyema sana kuhusu tamadhani za kazi kwa sababu zinanipa mwelekeo na kunifundisha nidhamu, uwajibikaji na ubora. Kuzijua zinanisaidia kufanya kazi zangu kwa bidii, kuheshimu wengine kazini na kufanikisha malingo yangu kufanisi.

Napenda mkate wa unga wa ngano mzuri au mkate wa aina ya brown bread kwa sababu una ladha nzuri na ni rahisi kula na unaweza kula na chakula chochote pia hunipa nguvu za kutosha kuendelea na shughuli zangu za siku.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuangalia kazi zote muhimu kwanza. Kisha kugawa muda wa kila siku, najiweka malengo ya kila siku na pia kuzingatia muda wa kupumzika kidogo ili akili na mwili kupata nguvu. Hii inanisaidia kukamilisha kazi kwa wakati bila msongo.